Inategemea jinsi ambavyo hiyo chakula imepikwa kwa sababu kuna masaa ambayo ninapenda chakula chenye mafuta na kuna masaa ambayo sipendi chakula ambacho kinamafuta lakini inategemea na njia ambayo imepikwa kwa sababu kuna masaa ambayo chakula chenye kiko na mafuta kinaonja vizuri na kuna masaa ambayo ni mingi sana hadi inaonja vibaya. Sasa siwezi chagua ila niko katika njia zote.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni ile ya kuhitimu chuo kikuu, lakini bado sijaifanya ila ni natarajia kuifanya labda mwaka ujao. Na hiyo ni sherehe ambayo itanipendeza kwa sababu nitakuwa naskia vizuri kwa sababu nitakuwa nimehitimu na nitakuwa nimemaliza. Yaani kitu moja ninaingia kwa kitu ingine na nitakuwa ninasikia ni kama nimesonga kimaisha. Sasa hiyo ndo itakuwa sherehe yangu ya kupendezwa kwa sababu ni kitu ambayo nimekuwa nikingojea kwa mda mrefu. Na ikifika nitaskia vizuri sana itakuwa furaha kweli kweli.